Nikiwa nyumbani ni wakati wangu wa kutulia, pumzika, kujumilika na familia yangu. Ni wakati wa kujiburudisha na mambo yale yana nifurahisha kama kutazama filamu, kusikiza mziki, kusoma vitabu na mengineo.

Unapotaka kujifunza mambo mpya sikuizi ni raisi sana kwa sababu ya mtandao wa intaneti. Kwa sababu kuna kosi mingi za kila aina na mafunzo ya kila aina yako hapo yanapeanwa bure. Kwa hivyo ni kujisajili tu na kuchagua chenye unata kufanya na kuanza tu kufanya. Unasomea hadi cheti utapata na inakua raisi sana kwa sababu unaeza fanyia hata nyumbani bila mwalimu yoyote ama bila kulipa fee yoyote. Kwa hivyo inakua raisi sana.

Ripoti za kazi ina hutegemea ni ripoti za aina gani na kila aina iko na mfuatiliyo ambayo lazima ufuate ili kuandaa kutayarisha na kupeana ripoti kuna zile ambazo ni lazima zikuwe zikona utafiti wa kutosha mengine tu ni kuchukua tu habari na kuiandika chini na kupeana. Kwa hivo ni lazima ukuwe na ujuzi na uweze kuelewa ni aina gani ya ripoti na ni nini ambacho inahitaji ni nini ambacho unafaa kupea ni habari gani inahitajika na hiyo kutokana na hiyo ripoti. Kushajua hivo unaitayarisha vizuri kwa utaratibu na umakini na unahakikisha kuwa habari zote ambazo ziko hapo ni za ukweli. Na unahakikisha kuwa inasema ambacho kile ambacho unafaa kusema.

Nimewahi kutumia mfumo wa usalama wa vidole umo kazini ambapo tulikuwa tunahitaji kutumia ili kuweza kuingia kazini na pia inarekodi wakati umeingia masaa ile umeingia na masaa ile unatoka na siku hizi pia zinakuwaga kwa simu watu wengi wanatumia mfumo huo lakini mimi sio mojawao mimi bado natumia pa password.

Laa! Kwa sasa sipendi kuvaa kofia ingawapo ujanani wangu nilikuwa napenda sana kuzivaa nilikuwa na kofia mingi ambazo nilikuwa natofautisha kulingana na rangi ya nguo nazovaa. Lakini nilipoendelea kuzeeka pendo hilo likaenda likipunguka, kwa hivyo kufikia sasa sipendi kuvaa kofia sana hivyo.

Kila mteja ni muhimu sana kwa biashara na hivo huwa ni lazima apewe kipaumbele. Tunamsikiza, kila kitu anachotaka, tunamfanyia kazi yake vyema, tunahakikisha tumemridhisha kwa kile anachotaka. Tunamfanyia kazi yake, tunahakikisha kazi ambayo tunamfanyia ama chenye tunamuuzia ni ya hali ya juu kabisa, ili aweze kupata faraja. Na hivyo tunahakikisha atarudi tena siku nyingine na kazi iendelee na apate kuridhika na kufurahishwa na chenye tunamuuzia.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni kompyuta yangu mpakato. Kompyuta yangu ndiyo imebeba maisha yangu tuseme kwa sababu ndiyo natumia kufanya kazi zangu. Nimeweka kazi zangu hapo. Mambo mingi sana pia nimeweka hapo ambayo siwezi fanya kazi bila. Niko na makaratasi yangu yote, ya shule, ya kikazi, na maandishi kadhaa ambayo nimekuwa nikitumia kwa miaka yote, kikazini na pia kwa maisha yangu ya kibinafsi.

Ningependa sana kupiga chombo cha mziki, lakini sijaeza kujifundisha kupiga chombo cha mziki cha aina yoyote. Hilo ndiyo shida kubwa sana ambayo niliyo nalo. Lakini ningeamua kuchagua, ningetaka kujifunza kutumia chombo cha piano. Hiyo ndiyo ningetaka kujifunza wakati mmoja maishani, nieze kuicheza. Lakini kwa sasa hakuna yenye najua kucheza lakini napenda kuangalia na kusikiza vyombo vikichezwa. Na furahia nikiona watu wakicheza. Lakini mimi mwenyewe siezi kukipiga chombo chochote.

Mimi naipenda sana juisi ya maembe. Juisi ya maembe, hasa maembe dodo hunifuraisha sana. Hiyo ndiyo huniburudisha na hiyo ndiyo kwa kila wakati nikiambiwa nichague hiyo ndiyo ntachagua imekuwa nikiikunywa kutoka utotoni hadi sasa nikiwa mtu mzima amekomaa anajijua. Hiyo ndiyo burudani langu la kwanza tukikuja kwa kinywaji cha juisi. Hiyo ni juisi ya matunda ya maembe.

Ndiyo, mimi napenda sana kupika. Kupika ni kitu ambayo napenda sana kufanya. Nilifunzwa na mama yangu nikiwa mdogo. Na nimekuja kukipenda kufanya kupika. Kupika vitu za vya kila aina kujaribu vitu vipya. Kutayarisha vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa upishi. Yani shughuli yote ya upishi huni furahisha tu hunipendeza. Na sijaweza kuchoka na hata muda huo wote nimekuwa nikipika hadi kwa sasa sijaweza kuchoka na wala kuchukia kupika.

Mimi napenda mikate ya aina yoyote. Mikate yote naipenda. Lakini kusema kweli kipa umbele kwa mwoyo wangu ni chapati. Napenda chapati sana. Kwa sababu unaeza ikula na kitu yoyote ya kila aina. Unaeza ikula ikiwa peke yake. Unaeza kuikula na chai. Yani inakuwa gani nitamu. Ni chakula ambacho nichakuleta watu pamoja familia hasa na kina kinakumbusha mtu siku za utotoni za furaha. Ni chakula ambacho ni kina jaza mtu tu furaha tu vile kilicho. Kwa hivyo ntasema chakula mkate ni upendao ni chapati.

Mimi napenda chakula chenye mafuta. Chakula mbacho kimekarangwa kwa mafuta, pale wapata kitungu imekarangwa kwa mafuta na nyanya, ikatangeneza mchuzi mzuri. Hizo, hicho ndiyo chakula mimi hufurahia. Hizi zingine nasikianga hazina ile ladha mzuri. Sisemi ni mbaya na ndiyo niya afya, lakini mimi napatanga nasikianga ladha yake kama haitoshi. Kuna kitu inakosa. Kwa hivo ntasema chakula chenye mafuta ndiyo mimi hufurahia zaidi.

Mara mingi nikipanga kazi, mimi huwa napanga kazi siku kwa siku. Na hivo inakua raisi kugawanya kazi hiyo kwa kila wiki. Kwa sababu kuna siku kadhaa kwa wiki ambazo unafaa kufanya kazi. Na hivo ukipanga siku kwa siku inakuwa raisi. Lakini kama kuna jambo ambazo ambalo ni la umuhimu. Lazima litengewe nafasi ama wakati. Tuseme kama mkutano ama kupeana repoti hivi. Hiyo unaweza pangia kwa wiki. Lakini maramingi napatanga ni kwa siku. Kila siku kila siku ni mpango wa kila siku kila siku ukingia unangalia ni kazi gani umepewa. Halafu unapanga sasa kutoka hapo. Lakini kama kuna mkutano tuseme siku fulani ya wiki. Hiyo ndio unaweza pangia sasa kwa wiki.

Sana nafurahia nyama ya samaki. Nyama ya samaki ndiyo naona, ndiyo ambayo hunipendeza zaidi. Na sio kusema ya kuwa sipendi nyama zingine, lakini hiyo ndiyo naipatia kipaumbele kwa moyo wangu. Nitasema, nikiandaliwa zote, hiyo ndiyo ntakmibilia ya kuwanza ili kuikula. Lakini kwa kweli napenda nyama za aina yote ya kuku, ya mbuzi, ya ngombe, ya nguruwe, zote mimi huzipenda lakini ya samaki ndiyo nambari moja.

Mtandaoni kila siku mimi hutumia masaa mengi sana. Kwa sababu ki sabubu ya kwanza ni kwa sababu kazi yangu yote inakuwanga mtandao. Makazi yangu yote ni lazima nifanyia mtandao inakuwanga kwa mitambo ya ya ki interneti. Na hivo ni lazima nikuwe mtandaoni ili niweze kufanya kazi. Na pia nikimaliza kazi, vitu vya kujiburudisha na burudani ambazo napenda kufanya, zote pia ziko mtandao. Kwa hivyo natumia muda mwingi sana mtandaoni. Na nikijipata kama hakuna interneti nakuwanga nimepotea sana kwa siku hiyo. Na nikapoteza pia ajira kwa sababu hapo ndio napata chakula changu cha kila siku.

Kama watu wengi sana kuanzisha biashara yako yangu ni kitu ambayo nimewai fikiria na nikajaribu maramoja nikiwa kijana, nikafungua biashara yangu ndogo, nikaifanya na ilifanya vizuri. Lakini nilikuja kugunduwa ya kwamba mimi sio mfanya biashara. Kufanya biashara sio kazi ambayo naifanya vizuri. Kwa hivyo nilikuja kugunduwa hivyo na sija jaribu tena toka wakati huo. Sasa najifanya kazi zangu, zenye nimesomea kufanya. Na hapo ndiyo najitafutia ada.

Mahali pa ibada, ambapo naeza kuwa nikienda, nitasema ni kanisa kama mkatoliki, lakini kwa sasa nimepata kuwa dini, sipelikani vizuri na dini, na hivo nimeweka dini kando, sasa ni mimi na mungu tu. Eneza uhusiano wangu mimi na mungu moja kwa moja bila kusumbuliwa na maneno ya dini. Na hivo sijapata kuwa nikienda mahali pa ibada yaani makanisa kwa muda mrefu sasa. Lakini nilipokuwa nikienda nilikuwa naenda jumapili mara mingi. Maramoja kwa wiki jumapili hiyo ndio ilikuwa kawaida.

Chaumuhimu na wafanya kazi wapya kwa kweli ni vile utakavyo wapokea, vile utakavyo wakaribisha ni kitu chaumuhimu sana kwa sababu hiyo ndiyo inaonyesha pahali wamekuja kufanya kazi ni pahali pa ainagani. Na hivyo kuwaweka kuwatuliza mafikira kwa sababu ukianza kazi mpya maramingi watuwengi wanakuwa ngana uoga, wasiwasi. Na hivyo kuwakaribisha vizuri ninjia mzuri ya kuwatuliza na kuwaweka kwa akilinjema ya kuanza kufanya kazi. Kwa hivyo unahakikisha unawaelezea niwapia wamekuja kufanya kazi, unawapatia taarifa kidogo ya kampuni. Unawaelezea pahali watakua wakifanya kazi, pahali sehemu kadhaazi ko kama za choo za kukwenda kukulia. Masaa ya kazi na nini ambayo wanafaa, wanapaswa kufanya wakiwa kazini na nini hawafai kufanya. Unawapatia taarifa tosha ya maneno haya yote kutoka mwanzo hadimwisho nini ni wanahitaji, unahakikisha umewaonyesha pahali watakuawa kifanyia kazi, unawapatia vifaa vyote wanahitaji kufanya kazi, na unawaelezea ni nani wanafaa kuzungu mzanaye waki wanashida yoyote, unawapatia na kwa mtu mmoja ambaye atawa onyesha kazi ya vile wanafaa kufanya kazi kwa muda, ili waweze kujua ni nini wanafaa kufanya kila wakati. Na hivyo wasikue ni kama wamepotea hapo kazini. Wakue na wanajua hasa ni nini wanafaa kufanya. Kila wakiingia, wakiwa kazini, hata wakati wakutoka.

Siezi sema niko na shida na wanyama wa aina yoyote, lakini wale wanyama ambao nawapenda zaidi ni wanyama wa kufugwa kwa sababu hao ndiyo tuko na uhusiano nao sana na hasa mbwa. Mimi ningependa sana kuwa na mbwa, nimemweka hapo nyumbani namfundisha. Kwa hivyo mbwa, ndiyo ningesema, ni mnyama ambao nimpendao zaidi. Na kwa kijumla, wanyama wa kufugwa nyumbani.

Matatizo kazini hutokelezea mara kwa mara na ni muhimu kukabiliana nayo ipasavyo. Kwanza kabisa ni muhimu kujua ni tatizo la aina gani. Ni tatizo la kiteknolojia ni tatizo la mtu binafsi ama ni mteja amepatwa na shida ambayo inafaa itatuliwe. Kwa hivyo cha kwanza na chenye umuhimu ni kujua ni tatizo la ina gani. Ukishajua tatizo la aina gani sasa ujue ni mwelekeo mgani wa kutumia kuitatua. Ukishajua hivo kama ni ya kiteknolojia unatafuta mtaalamu mwenye atasuluhisha. Kama ni mteja ambayo ako na shida kama unaeza unajua kutatua shida hiyo unazungumza naye unamwelezea ni nini hasa kina hitaji kufanywa. Kama ni tatizo la watu kazini ilo pia unapata kujua ni shida ya aina gani hasa na vile itakavyo suluhishwa na hivo unaanza unatafuta mwenye suluhu hiyo na una tatua mara moja ili kuridhisha watu wote ambao wamehusika na tatizo hilo.

Nigependa kurudia ujana na nifanye mambo tofauti nikijua yale na ninayojua sasa. Nigependa kurudi ujana ni wangu na nifanye mambo kadhaa tofauti. Kwa sababu nimejua, nimepata maarifa zaidi. Lakini hiyo ni kawaida kwa watu wengi nafikiria, ni kawaida watu wangependa kurudia, hapo nyuma wafanye mambo tofauti kwa sababu ya vile wameweza kujua. Kwa hiyo, nitasema ndiyo, ningependa, ningefurahia kupata hiyo nafasi tena.

Kuenda cinema ni jambo ambalo mimi napenda sana nimependa kutoka nikiwa mtoto, hadi nikiwa mtu mzima sasa. Sijai choka nayo. Ningeza kuchagua, ningekua nikienda kila wiki, kila wiki. Kukiwa na cinema mpia imetoka, nilazima nikuwe hapo. Mbele ya mstari kuitazama kwa cinema. Lakini vile mamba yako sasa hivi imekuwa mgumu sana fedha azipatikani. Na hivo sijaeza kuenda kwa mda mrefu sana kuona cinema. Lakini ingekuwa ni uwezo wangu ningekuwa nikienda kila kunapo cinema mpia ambayo nataka kuyona. Naenda mwenyewe ama naenda na vijana wangu. Ao na hata marafiki na mandugu zangu. Inakuwa ni burudani nzuri sana.

Mimi napenda kujifurahisha kwa kutizama vipindi vya televisheni, kusikiza mziki, kutazama cinema, hivyo ndiyo vitu ambayo naezasema mi hutumia kujifurahisha navyo. Ama ata kujumuika na jamii yangu, tukae tu pamoja, tutazame cinema mzuri, ama kipindi kizuri hapo kwa televisheni, tufurahie. Hiyo pia ni kitu ambayo hunifurahisha.

Ala mimi sipendi kusoma maoni mtandaoni. Na sababu yangu ni hii. Mara mingi watu ambao huandika maoni mtandaoni huwa hawaelewi chenye ambacho wanazungumzia. Unapata mtu anaongea tu kutoka tu kwa maoni yake pali ujuzi wake umefika. Lakini haelewi kina au kiundani ya jambo ambalo anazungumzia kwa hivo mara mingi mimi sipendi kusoma maoni ya watu mtandaoni. Na furahia kujifanyia utafiti mimi mwenyewe. Niweze kubaini ukweli ama uongo wa jambo fulani ambalo nataka kujua. Na hivo ama nitafute maoni ya wataalam. Kama ni wataalamu wa kitu fulani. Hiyo itaniridisha na kusoma maoni yao. Lakini kwa ujumla sipendi kusoma tu maoni ya watu tu hivi hivi.

Kucharge kifaa changu, hasa simu ya mkono au kompyuta ya mpakato ambayo mimi utumia, inategemea na utumizi. Kama utumizi uko juu sana, utacharge maramingi. Lakini kama matumizi ni kidogo, unapata utacharge kidogo, muda kidogo. Lakini mara mingi mimi ucharge mara mbili kama ni simu ya mkono. Na kompyuta ya mpakato pia tuseme mara mbili pia kwa siku. Kulingana na matumizi yangu ya siku ya kawaida mara mbili inatosha.

Chakula nikipendacho zaidi ni wali na mchuzi wa nyama na kachumbari. Hiyo ukinipatia hiyo ni sawa kabisa kwangu. Hapo utakuwa umenimaliza kabisa, umenifurahisha kabisa. Ukaenda zaidi na kufanya kuongeza kitindamlo cha keki hivi ama tunda tamu. Hapo sasa itakuwa shwari kabisa barabara.

Mazingira ya kikazi mara mingi huimarishwa na wale watu ambao unafanya kazi nao. Kama ukona uhusiano mzuri na wale unafanya kazi nao. Hio ni jambo la kwanza ambalo linafanya mazingira yako ya kazi yawe mazuri. Pili ni kuwa uko na kila kitu unahitaji kwa kufanya kuweza kufanya kazi yako vizuri. Kama unavifaa vyote ambavyo unahitaji kufanya kazi yako vizuri, bas, mazingira yana imarika. Na tatu, kuelewa kazi yako. Ukielewa kazi ambayo unafaa kufanya unaitambua vizuri na kwa undani hautakuwa na shida kazini pia. Lakini cha kwanza ni wafanyi kazi wenzako. Kama mkubwa wako anawapatia motisha anawaelewa anawasaidia kikazi ila tu si kuwapigia kelele kuwaafinyilia na masaa ya kazi mmepatiwa masaa tosha. Yale ambayo yamakubalika na mko na nafasi pia ya kupumzika na kupata chakula. Haya yote huchangia kwa mazingira mazuri kazini.

Nahimiza ushirikiano katika timu hasa kwa kuwakumbusha mara kwa mara lengo la letu la pamoja. Ni nini ambayo sisi kama timu tunalenga kulifanya ama kutimiza. Na lengo hili ndilo hutushikanisha pamoja. Lengo hili ndiyo limetuleta pamoja kama timu moja. Na hivo na wakumbusha mara kwa mara ni nini imetuleta pamoja na ni kwa nini tuko pamoja ni nini tunajaribu kupata. Na tukikua na hiyo fikirani inatuleta pamoja na uhusiano wetu unaongezeka na inakua rahisi kupata kile ambacho tunajaribu kupata. Tunaweza kutimiza lengo letu kwa urahisi. Kama tunalikumbuka na tukona umoja wa fikira kulipata.

Wakati wajua kali kweli huwa ni wakati ambao mimi sifurai hata kidogo. Kwa sababu kukiwa na jua, njoto ni kali na kuwaga siwezi kufanya kazi vizuri. Siwezi kufikiria na kuwa ni kopolepole sana kwa utenda kazi. Na sifurai hata najaribu kukunywa maji mingi wakati huwo ilikuweza kujituliza na jiondoa kuka kwajua nje naka mali panapo kivuli hivi ama ndani kama naweza nitoke tu wakati ule jua imepungua lakini maramingi kunywa majimingi kunywa majimingi iliweza kupunguza iyo joto kwa mwili.

Ndiyo, mimi upenda sana kunywa maziwa. Ningekuwa mnyama, ningekuwa paka, mimi ni vile napenda maziwa. Na pia, si maziwa tu, napenda vyote ambayo vinatoka na maziwa. Kama siagi, au mtindi, hasa mtindi umeekwa latha za matunda, mimi nafurahia sana. Hata maziwa yenye yameekwa ladha kama chokoleti, pia mimi ufuraia. Lakini kitu sifurahi ni kuweka chai ya maziwa hiyo sipendi napenda maziwa ikiwa kuifurahia tofauti. Siyo kama imeekwa kwa chai. Mimi ufuraia chai kando na maziwa kando. Kwa hivyo ndio mimi hupenda maziwa na vyote vitokanavyo na maziwa.

Kupiga picha mara mingi, mi natumia simu tu, kamera ya simu, ziku hizi tuna bahati ya kuwa, tunatembea na kamera kwa mfuko. Kwa hivyo, mimi hupiga picha wakati ule na jisikia, nikiona kitu ambacho cha nifuraisha, ama kitu ambacho nataka kukumbuka, ama kuweka kwa fikira niweze kukumbuka baadae, nitapiga picha. Ni mara mingi, nikiwa na watoto wangu, mahali tumetembea na jamii yangu, tuna piga picha kukiwa na familia, tumeenda mahali kumbukumbu mahali, tuna piga picha. Ni mara mingi ni wakati wa furaha. Ama ukiona kitu ambacho kime kupendeza, kime kufurahisha, unaeza piga picha pia.

Mimi ningependa kuwa mahali penye usalama, penye amani. Penye starehe na niko karibu na jamii yangu, ama niko pamoja na jamii yangu, au watu ambao nawajali na wananijali. Hapo ndiyo mahali ningependa sana kuwa mara mingi.

Ningependa sana kuwa na uwezo wa kuona mbali ama kuona kabla vitu vitendeke ili nipunguze makosa, ama niweze kujua ni nini. Ninalopaswa kufanya vizuri kabla sijatenda. Au kujua matokeo kabla ya kutenda kitu yoyote. Hiyo ni kipawa ambacho ningefurahia sana, ama uwezo ningefurahia sana kuwa nao. Kuweza kuona mbele.

Ndiyo nimewahi kulima na nimelima sana hasaa ya ujanani wangu. Wakati tulikuwa tunaenda kwa shamba yetu ya nyumbani, uko mashambani. Tulikuwa tunalima, tunakuza vyakula, tunapanda mahindi, maharagwe. Tunapalilia kahawa, tunachunga kahawa. Kwa hivyo ndiyo tulikuwa nimewahi kulima. Na hata pia shuleni tulikuwa tunafanya kulima kwa shamba la shule.

Kwa sasa, starehe zangu zimekuwa chache, lakini pia starehe hutegemea na mfuko wako, mfuko unakaa namna gani. Kama uko sawa, starehe utapata za kila aina, ata unaweza kusafiri, unaweza kwenda burudani. Ujibambe uko nje, uende klabu, uende cinema, uende kwa bustani, mabustani, hata utembee, uende Mombasani, uende kwa bara. Kwa hivyo, starehe hutegemea na mfuko wako. Kwa sasa, mimi nafurahia tu kujistarehesha nyumbani na familia yangu. Hilo ndilo la umuhimu sana kwangu. Nimefika mahali nafurahia amani, na amani inanipatia starehe. Mara nyingi, naipata nyumbani.

Simu yangu mimi huitumia mara mingi zaidi kwa uwasiliano. Uwasiliano ndiyo kazi ya simu yangu ya kwanza. Kuzungumza na wale ambao nataka kuzungumza nao, kuhakikisha wao pia wanaeza kuzungumza nami, hiyo ndiyo ya kwanza. Pili ni kikazi. Ma kuna mitandao ambayo iko apo kwa simu ya kikazi ya kunitaftia ajira ambayo nayatumia. Tatu ni kujiburudisha, mitandao ya kijamii, nimeweka hapo, ambayo mimi hutumia mara kwa mara kujiburudisha.

Mziki niupendao sana ni reggae na rock. Reggae na rock ndiyo mziki ninayo ipenda zaidi. Na tukiongea kuhusu rock. Bendy niipendao kabisa ni coldplay. Nawasikia mziki wao ukiwa mzuri sana wakusisimua. Na pia kwa reggae, ile bandi ninaoipenda zaidi inaitua Israel Vibration. Hizo mbili ukinipata kusikiza, uniletea utulivu na unifuraisha kabusa. Na nimezipenda kutoka kitambo kabusa hadi wa sasa. Kama rock music, imekua, si watu wengi wamekua wakipenda. Lakini mi nilipenda kutoka kitambo.

Kufanya urafiki mpya siyo jambo rahisi na mimi hasa nimepata kuwa urafiki mpya ni kitu ngumu sana. Sababu maramingi utapata watu wanajumuika na wewe tu kwa sababu ya chenya ambacho wanataka kupata kutoka kwako. Na hivo kupata urafiki halisi ni kitu ngumu sana. Nakini mimi upatia kila mtu nafasi, nikijumuika na watu, na wapatia heshma zao. Na nawaonyesha kuwa mimi pia ni mtu wakuwaminika. Na hivu najaribu kufuka urafiki hivu.

Mimi hutumia zote mbili, hutumia zote wifi na data ya simu, lakini mara mingi wifi ndiyo tumeunganisha hapa nyumbani na hiyo ndiyo tunakutumia mara kwa mara, lakini nikiwa njiani au barabarani na nahitaji kuwa mtandaoni au nafaa kuwa na interneti, nahitaji kutumia interneti, mimi hutumia data ya simu. Kwa hivyo nikiwa nyumbani, tunatumia Wi-Fi, au nikiwa kazini, tunatumia Wi-Fi, na nikiwa njiani, mahali ambapo si na siezi kufikia Wi-Fi, natumia data ya simu.

La, sijaweza kupata hiyo nafasi ya kusafiri kwa ndege, lakini ningependa sana siku moja niweze kupanda ndege. Ningependa siku moja niweze kusafiri kwa ndege pamoja na jamai yangu tusikie vile huwa inakaa kuwa starehe sana au kitu cha kufuraisha sana.

Ndiyo, mimi napenda sana kula samaki, samaki wa kila aina. Na umepikwa kwa njia zozoote. Kutoka kwa wakukaranga, wakuchoma, yote napenda. Hata hii huituwa omena. Hata kila aina ya samaki, mimi ufuraiya, nikipata na ugali, na kachumbari hivi ya pilipili, hapo umeniweza, hapo umenifuraisha kabisa.

Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Napenda sana hadithi za ajabu. Hasa za kihistoria, hizo ndiyo mimi napenda sana. Mkinipatia hadithi ya matendo ya watu shujaa, mashujaa, wa kitambo, wa kihistoria. Kama vile Shaka Zulu hizi, Luanda Magere, Achilles wa kigiriki, au Waspata. Hiyo yote hunifurahisha. Hizo ni hadithi ambazo hunisimua na kunifurahisha.

Baridi au ujoto, nimi hupenda ikiwa hapo katikati. Isiwe baridi, isiwe joto, ikiwa hapo katikati, hiyo ndiyo hali sawa kabisa kwangu. Lakini nikilazimishwa kuchagua moja kati ya nyingine. Heri nikae wakati wa baridi kuliko wakati wa joto. Kwa sababu wakati wa joto, siwezangi kufanya lolote. Hunimaliza nguvu, hunimaliza hata mafikira. Yaani siwezi burudika hata kidogo lakini kukiwa na baridi hasaa wakati huo nakuwanga mchangamfu kidogo, mchangamfu zaidi nikilinganisha na wakati wa joto.

Rangi nipendayo kwa ukuta wa chumba ni rangi ya krimu. Rangi ya krimu ndiyo mimi huona ikiwa nzuri zaidi kwa kuta za chumba. Kwa sababu iyo hua haichafuki haraka. Inakaa mpya kwa muda mrefu. Alafu pia huenda vizuri na vitu na marangi haya mengine mengi. Inaenda vizu vyema na marangi kama karibu yote kwa kweli. Hakuna ile rangi yambayo unazasema umeleta viombo ama viombo vya rangi fulani. Lakini haviendi vizuri na rangi ya krimu. Kwa hivyo ningesema rangi ya krimu ndiyo naipenda zaidi.

Nitasema ya kuwa nasaidia jamii yangu kwa kivyovyote vile siezi sema ni kwa jambo moja ama jambo lingine. Makini ni kivyovyote vile. Tatizo lololote, jambo lolote likitokelezea nahakikisha niko pale, niko kipaumbele. Na nashughulika kutafuta suluhu ya matatizo na tunafanya najumuika na wao mara kwa mara tunapopanga vile tutaendeleza pengine tutajiimarisha nahakikisha nimejumuika na wao na usaidizi wowote unapohitajika nahakikisha niko pale kusaidia.